Naam naam napenda kununua vitu mtandawani manake ni rahisi. Unabonyeza tu na kitu ulichokinunua kinaletwa. Mara nyingi kitu ulichokiona mtandaoni ndicho kinachokuja. Hila ukipata kile ulichokitisha si chenye ulikiona mtandaoni. Unakiregesha na wanakurudishia pesa yako. Kwa hivyo kununua kitu mtandaoni siku hizi ni rahisi sana. Na imesaidia kujenga trust baina ya washirika.

Kompyuta, mimi hutumia kompyuta sana sana kufanya kazi. waKati mwingine nafanya kazi ya kuandika, ninandika ama somo fulani, ninasoma. Kwa hivyo kompyuta sana sana mimi huitumia kufanya kazi. Kazi hizi ndizo zinaweza nisaidia kupata chakula changu na kuweza kusonga mbele kimaisha.

Kuweka afya nzuri nahakikisha naenda kumwona daktari mara kwa mara, naenda huko kama mara moja kila mwezi, halafu pia nakula chakula kizuri, nakula vyakula kama matunda, nakula kama sukuma wiki, halafu sikuli vyakula kama vyakula vilivyo na mafuta mingi. Halafu kila siku mimi hufanya mazoezi, mimi hukimbia asubuhi kwa muda kama dakika thelathini ama saa moja.

Dirishani mwangu nikiezaangalia naona kwamba kuna nyumba nyingine hapo nje na nyumba hii imezingirwa na fence na kuna askari. Askari hao wana linda nyumba hiyo. Ni jumba kubwa ambalo li na ni jumba la kifahari na wanaoishi ao hapo ni watu wenye pesa nyingi, pesa tele na nyumba hii na lindwa usiku na mchana inahadi alamu. Ni nyumba nzuri sana, alafu pia kuna miti tele, kuna hadi, kuna nyasi, alafu pia kuna kabro imewekwa. Hayo ndio mandhari yangu, alafu pia kuna barabara inatoka hivi.

Maishani nimejifunza kwamba endelea kutia bidii kila siku, usiwai kupusa, usiwai kusita, halafu pia usiwe mtu wa kunywa pombe, usiwe mtu wa kupenda raha, enda pole pole katika kila kitu unachokifanya na utafaulu vyema maishani. Hili ni jambo ambalo nimejifunza na natuma litaendelea kunisaidia mbeleni.

Kila siku mimi hunywa glasi nane za maji. Hii ni kama takribani lita moja. Mimi hukunywa maji haya. Na inasaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri. Ninakuwa na nguvu. Ninaweza kwenda katika shughuli moja, mbili, hapa na pale.

Nikipata tatizo kazini mimi humuuliza yule tunayefanya naye kazi ama kama hana hajui kile cha kufanya sisi mimi husoma ama hufanya research pale kwenye Google nauliza na ili niweze kupata jibu katika kushambulia tatizo hilo.

Ninapenda kutazama michezo hasa mchezo wa soka katika nchi ya uingereza. Ligi kuu ya uingereza ni mchezo ambao unapendwa sana hapa Kenya na hasa bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Ninapenda sana kuangalia mchezo huo wa soka. Hasa timu kama arsenali, ikicheza na timu kama Manchester United, hiyo ni mechi ambayo lazima nione. Kwa mfano Liverpool, ikicheza na Man City, hiyo ni mechi ambayo lazima nione. Kwa hivyo napenda sana kutazama mchezo wa soka.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kumsaidia mjane. Mjane huyu alikuwa anailekea nyumbani alafu akashindwa kufika kwa sababu hakuwa na pesa za kutosha. Mimi nikatafuta shilingi elfu moja, nikampea, akaeza kupata kama nauli ya kuenda kwake nyumbani. Hili ni tendo cha wema ambacho nimewai kufanya na sitasahau.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni pesa. Ikiwa kazi ina pesa nyingi, mimi nitatia bidii kazini. Ikiwa kazi haina pesa, mimi siwezi tia bidii. Maanake pesa ndiyo inasaidia mtu kupata chakula, unaweza kufanya mambo mengine, unaweza kukatia wasichana, unaweza kulipa kodi ya nyumba, na mambo mengine. Kwa hivyo pesa ndio inanipa motisha kazini.

Lengo ninalo la muda mrefu kazini ni kutoka katika nafasi yangu ya sahi nipande juu hadi niwe mwenye kiti kazini niwe mkubwa kabisa kazini niwe napata pesa nyingi kama milioni thelathini kwa mwezi. Hiyo itamaanisha nitakuwa napata kama milioni moja kila siku ili ni lengolangu la muda mrefu. Nikiwa na kama milioni thelathini kwa mwezi, nitaeza kuhishi maeneo ya kifahari hapa Nairobi kama Runda, Karen, nitaeza kuhishi hata gigiri. Nitaweza hata kuwania kiti cha ubunge ama hata kuwa rais, takuwa nimepata pesa nyingi sana.

Tabia ya watu inayonichukiza sana ni watu wakishika pua. Mimi sipendi mtu wakishika kamasi zake alafu anakuja anakusalimia. Ama anashika mwili wako. Tendo hilo hunikera sana. Mimi husikia na keketwa maini. Sipendi kabisa tendo hilo. Nikiona ata mtu anafanya hivyo hata urafiki wangu na yeye wawezaisha.

Kazini kuna wakati nilifunzwa wa kuchomelea, mafunzo haya yamenisaidia sana manake nimeweza kujenga vitu vingi sana kwa mfano madirisha, milango, nimeweza kuchomelea magari, nimeweza kuchomelea pikipiki, baiskeli, kwa hivyo mafunzo ya kuchomelea yamenisaidia zaidi maishani mwangu.

Napenda sana kucheza michezo na rafiki zangu. Michezo hii ni ya PS4 ama PS5. Tukiwa na rafiki zangu, tunacheza michezo kama Mortal Kombat, tunacheza michezo kama FC24 ama FC25. Haya ndio mambo ambayo napenda kufanya.

Anapo taka kustarehe mimi uenda katika eneo la starehe kwa mfano kilabu ama hoteli natulia hapo na itisha chakula, pamoja na vinywaji naita rafiki zangu, tunakaa tukipiga hadithi na kuongea. Naam, hilo ndilo nalofanya, napo taka kustarehe.

Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kupanda katika cheo. Cheo ninacho hadi cheo cha juu nataka kuwa mkubwa kazini nataka kuwa ule anayesema na wenzangu wanafuata. Nataka kuwa ule mkuu kabisa, ule wajuu kabisa. Ndilo lengo kubwa sana ni nalo kazini.

Kumbukumbu kubwa ni nayo kutoka utotoni ni siku moja ambapo mamangu mzazi alikuwa ametayarisha vyakula vingi. Akitarajia kwa mba dada zake watakuja kula vyakula hivyo. Bahati mbaya ama bahati nzuri dadazake hawakufika. Kwa hivyo vyakula hivyo vyote ikabidi sisi tule. Tulikaa na nduguzangu, tukasherekea, minofu, mapochopocho. Tukakula kwa raha.

Napenda kuandika kwa kompyuta. Mwanzo mwanzo nilikuwa napenda kuandika kwa mkono, manake uandishi wangu ni mzuri sana. Lakini siku hizi, kwa sababu ya kuenea kwa teknolojia, napenda kuandika kwa kompyuta, manake ni rahisi, waweza kutuma rahisi, waweza ku Ni rahisi sana, wacha niseme tu hivyo.

Napendelea kuvaa ndevu, manake ukiwa na ndevu kubwa, unakaa kama mwanaume aliyekomaa, mwanaume mwenye tajriba, mwanaume mwenye hadhi, na unaweza kufurahisha wasichana, wakikuona wanakuona kwamba wewe ni, jitu, wewe ni mwanaume mwenye heshima zake, ndio maana napenda kuvaa ndevu.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni ule wa kutabiri. Kuna siku moja nilitabiri ya kwamba jambo fulani litatokea na jambo hilo likatokea. Huu ili lilishtua watu wengi waliokuwa karibu na mimi, wakaanza kuniita nabii. Lakini mimi mwenye sikujua kama mimi ni nabii lakini nilitabiri jambo hilo na likaja kupita.

Mpira wa besiboli nimeuwona tu mara moja na hiyo mara nilioiyona nilikuwa nimesafiri katika nchi ya marekani na ilikuwa mpira mzuri sana na nilifuraia sana timu zilizokuwa zinacheza kuna wakati mchezaji mmoja alianguka wakati alipopigwe na mpira kichwani na eneo hiyo wakati huo ulinisisimua sana. Manake nilianza kuwaza. Je mpira huo ungenipata mimi nini lingetokea.

Malengo ya kila mwezi kazini kwanza mimi huya andika malengo hayo. Alafu nina weka utaratibu wa kuhakikisha naweza kuweka malengo hayo. Kwa mfano lengo la kwanza najipa muda nasema kwa mfano lengo hili yafaa niwe nimelitimiza kufikia siku fulani. Alafu lengo la pili siku fulani lengo la tatu siku fulani. Nikisha tia utaratibu huo ni rahisi sana kuweka malengo hayo na naweza kuyatimiza yote.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni ile ya kuosha vyombo. Mimi napenda kupika lakini sipendi kuosha vyombo. Sana sana mimi huwacha vyombo hata zinakaa kama siku nne ama tano. Ndiposa narudi kuviosha vyombo hivyo. Ukweli sipendi kabisa kazi ya kuvyosha vyombo nyumbani.

Naam mimi usoma gazeti hata jana nilinunua gazeti ni kaisoma. Mimi usoma gazeti sana manake ukisoma gazeti unaweza kupata taarifa. Na kupata habari geni inayotembea. Mimi ni mpenzi sana wa magazeti na mapenzi haya yalitoka kwa wazazi wangu.

Kuhusu wasilisho najihisi vizuri, manake sana sana wasilisho langu huwa nzuri. Ukiwa ulitia wasilisho mbaya, ndipo utajihisi na wasiwasi, lakini sana sana mimi hujihisi vizuri katika mawasilisho yangu, manake mimi huhakikisha ya kwamba kila wasilisho ni nzuri.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule wa kutabiri mambo katika maisha yangu. Ningependa jambo, ningependa nione jambo kabla litokee manake uwezo huo unakusaidia kuweza kuomba na kupisha jambo baya na kufurahisha ama kurudisha jambo zuri.

Naam naam napenda sana kucheza na watoto manake watoto hunikumbusha nilikotoka. Mimi hupenda sana watoto kwa sababu watoto ni bin adam katika hali yao halisi. Kabla hawaja chafuliwa na dunia watoto hawajui mambo mengi lakini wanajua kila kitu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kondoo. Mimi napenda nyama ya kondoo mdogo. Nyama hiyo huwa nyororo sana ukiikula unasikia vizuri. Na unafurahia sana maumbile ya mwenyezi mungu. Na nyama hiyo huwa na ladha nzuri sana hata ikiwa na supu supu yake ni nzuri sana.

Sanaa ninayoipenda zaidi ni ile ya kupigana. Nilikuwa napenda sana kuona watu wakipigana katika televisheni. Na huku nje nimekuja nikapenda sana watu wakipigana. Nimeenda katika maeneo ya maonyesho. Nafurahia sana kuona sanaa hiyo.

Mimi napenda upepo, manake upepo ni ni wakidunia naupenda sana, hujajengwa na mtu bali ulijengwa na mwenyezi mungu. Lakini AC, wakati mwingine AC si nzuri sana, kwa hivyo mimi ni mpenzi wa upepo, na si AC. Manake AC ni ilijengwa na binadamu, na kwa hivyo haiwezi kuwa kama upepo halisi.

Mimi huoga marambili kwa siku, ninapoamka asubuhi, jambo la kwanza nalofanya ni kuoga, nikisha oga, najipaka mafuta, najirembesha, naenda kazini. Nikitoka kazini, huwa mini mchovu sana, na mimi huoga ili kupata nguvu, kwa hiyvo mimi huoga marambili kwa siku.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Instagram. Mimi napenda Instagram, maanake unaona picha, unaona video, unaweza kuona jinsi maisha ya watu yanavyoendelea. Kwa hivyo, mimi napenda Instagram sana, na ndiyo programu ninayotumia kila siku.

Michezo ninayopenda kutazama ni michezo ya mieleka. Mimi tangia nikiwa mtoto, nilikuwa napenda michezo hii. Nilikuwa napenda watu kama vile John Cena, Undertaker, Big Show. Hata nilikuwa napenda pia michezo ya soka. Wakati mwingine pia nilikuwa naona michezo ya vikapu.

Mnapenda sana kuangalia nyota. Mimi hukaa nje usiku na angalia nyota nikiwa na familia yangu. Tunafurahia sana maumbile ya mwenyezi mungu. Sana sana. Mimi nafraia sana. Asa kuangalia zile nyota za Orion na nyota zingine pia.

Mazingira ya kazi ninayapendelea, mazingira yaliyo na Yaliyotulia. Sipendi mazingira ambayo yana kazi mingi zinafanyika. Napenda wakati ambapo kuna utulivu, watu wanafanya kazi zao bila kupigia wenzao hadithi. Hakuna mchanganyiko, hakuna mihemko, kumetulia kabisa.

Wakati nina furaha mimi huenda katika kanisa, mimi huimba na kushangilia na kumtukuza mwenyezi mungu kwa mafanikio aliyonipa na furaha aliyonipa. Wakati mwingine, mimi hukutana na jamaa na marafiki na tunashangilia pamoja, tunakula vyakula na kusherehekea.

Anasherekea mwaka mpya kwa kupiga baruti na kushangilia na majamaa na marafiki. Siku hiyo ya kuvuka mwaka nitakuwa katika eneo la juu sana hapa jijini Nairobi na nitarusha baruti kwa hewa na nitashangilia tutakunywa vinywaji na kula vyakula na marafiki zangu.

Mimi huweka nenosiri katika moyo wangu, siyezi kumwambia mtu. Na mimi huwakikisha kwamba nenosiri langu ni refu sana. Hata mtu akieza kujifanya anapekua hawezi kupata. Kwa hivyo mimi huficha kabisa nenosiri, hata mke wangu hajui, hata ndugu yangu hajui. Mimi ulificha sana.

Naam napenda sana kutembea kwa miguu wakati mwingine mimi ukitembea kwa miguu unafanya mazoezi, mwili wako unakuwa sawa, unasahau matatizo yako na unaeza kuhakikisha afya yako iko salama. Kwa hivyo mimi napenda kutembea kwa miguu sana.

Mabadiliko yakifanyika kazini jambo la kwanza mimi hufanya ni kukubali ya kwamba. Mabadiliko ni hali ya maisha na lazima ya fanyike. Kwa hivyo, hata kama nimebadilishwa ama mwenzangu amebadilishwa, mimi hukubali ya kwamba mabadiliko hayo lazima yangefanyika wakati mmoja au mwingine. Kwa hivyo ni mimi ushakubali, mimi huuliza kama jinsi yanavyo yanavyonihusu na mimi hukubali na kusonga kabisa katika mabadiliko hayo.

Mimi huenda mali pa ibada kila jumapili. Mimi ni mkristo, naamini ya kwamba kumtukuza mungu, ndiko kunakosaidia binadamu kufaulu. Kwa hivyo, mimi huenda ibada kila jumapili, na bila kukosa, saa mbili mimi huwa kanisani, naomba hadi saa tano.

Napenda kuenda madukani siku ya jumamosi, siku ya wikendi. Jumamosi mimi huenda madukani, nanunua vitu ambavyo nitahitaji wiki linalokuja. Pia mi hula, chakula cha, pale madukani, angalau kupata tu kuona vyakula vilivyotokea ama kula chakula nachokipenda.

Naam nimefanya kazi ya kujitolea mara mingi, mara moja ninayo kumbuka ni wakati tulienda katika hospitali ya St. Mary's. Pale mumias, tulisaidia wagonjwa, tulipanguza, hospitali hiyo, tukaosha, tukatandika vitambaa, ilikuwa wakati mzuri sana na ningependa sana kurudi huko siku moja.

Naam! Nam! Napenda kuendesha baiskeli, napenda kuendesha baiskeli sana, na siku moja, nilijifuza kuendesha baiskeli nikiwa mdogo, na kitu kilichonisisimua sana na baiskeli, ni jinsi mtu anavyoeza kuendesha baiskeli, kikiwa na miguu miwili na huanguki, kwa hivyo napenda sana baiskeli, manake pia ni mazoezi.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana, lakini kinatoshea kitanda changu, akimepakwa rangi nyeupe. Kuta za chumba changu zina rangi nyeupe, kuna kabati hapo, ambapo nimeeka nguo. Kenda dirishani pale, unaeza kuona nyumba za jirani, unaeza kuona bawabu, unaeza kuona hata lango kuu la jirani. Na pia, kuna miti, kwa hivyo ni manthari nzuri sana.

Anaisaidia jamii yangu kwa kuwapea chakula, kuwakikisha wana mahali pakulala, kuwakikisha wana nguo za kuvaa, na kuwapeleka hospitalini wakiwa wagonjwa. Naipenda sana jamii yangu na hata wale wasiojiweze nahakikisha pia wanaenda shuleni.

Naam ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Whatsapp, Instagram, X ambayo ilikua inaitwa Twitter kitambo. Mimi ni mpenzi sana wa mitandao ya kijamii hata pia TikTok sikuhizi nimeingia. Napenda sana mitandao ya kijamii maana yake inanifuraisha. Pata kuona mambo ambayo watu wanafanya hatika maisha yao.

Naam, napenda sana kuoga maji yamoto, manake majimoto ya natuliza mwili, ukioga majibaridi, mwili unasikia baridi, na unapata nywele zile za mwili pia zinasimama. Kwa hivyo napenda majimoto, manake mahali ninakoishi ni baridi. Nikiambiwa kuoga majibaridi, naeza ogopa sana.

Alienifunza jambo muhimu ni babangu mzazi. Kuna wakati nilipomaliza shule ya sekondari, nilikaa na babangu mzazi muda mrefu sana na hapa alinifunza mambo mengi sana. Hadi wakati huu ambapo nimefika hapa mejifunza ya kwamba katika maisha inafa utie bidii. Babangu mzazi pia alinifunza ya kwamba ni sitegemee mambo ya vichuma kama magari. Mbali ni tie bidii katika haa kununua shamba na kujenga nyumba.

Mimi husomea habari mtandaoni katika eneo la Twitter ambayo siku hizi inaitwa X ukienda katika X unapata habari zote geni zinazofanyika na unasoma kwa furaha mimi napenda sana mtandao wa X na huko ndipo ninapopata habari zangu zote.

Mimi napenda sana kuandika. Kuandika ndio kazi yangu na nimejifunza tangu kitambo kuandika. Kwa hivyo napenda sana kuandika. Kuandika ni raisi na mtu hachoki sana kama vile kuongea. Kini kuongea pia ni raisi. Lakini mimi ni mpenzi wa kuandika.

Naam, napenda kucheza michezo ya video kama vile FIFA napenda kucheza FC25, napenda kucheza Mortal Kombat, napenda kucheza mchezo ya video napenda sana kwa hivyo nafurahia sana, napenda sana mchezo ya video na nigependa kuwahimiza vijana pia wajaribu michezo hiyo.